Naam mimi nime wahi kufikiria kuanzisha biashara biashara ya kwanza ambaz, ambayo nimewahi kufikiria kuanzisha ni biashara biashara ya duka ya duka la dawa biashara hiyo ilinipendeza ila tatizo ni kwamba mimi sikusomea, aa masomo ya kuhusiana na udaktari Iyo ndio ilinifanya mimi nisianz nisianze hiyo biashara Lakini nili anza biashara ingine ya duka biashara ya duka nilianza ilienda sawa sawa manake aitaji Inaitaji tu masomo ya shule ya sekondari iko sawa na kuanzisha biashara ya duka ukilinganisha na biashara ya duka la dawa.

Kifacha cha kiteknolojia ambayo siwezi kuishi pasipo ni simu Manake simu inanisaidia katika mawasiliano ya biashara, mawasiliano ya urafiki na tena wakati huu unaweza kutafuta kazi nyingi sana kupitia simu yako simu kila wakati mimi utanipata ni na simu yangu Manake simu yangu ndo imenisaidia ni kafungua biashara yangu ya kwanza simu inanisidia katika mawasiliano na katika kila kitu kinachoendelea maishani muangu ni kwa ajili ya simu naipenda simu.